Ndiyo nahifadhi kitu cha thamani zaidi. Kitu hiki ni saa niliyopewa na babu yangu. Hii saa ni ya thamani na inanipa ni ya thamani sana. Ni ya thamani kwa kuwa nikiweza iuza kwa sasa inaweza nipa milioni kama tano hivi.

Muziki ninaoupenda zaidi ni rhumba napenda rhumba sana huu muziki huwa unafanya nifurahie sana kulingana na aina ya muziki huo unafanya nifeel nisikie nijihisi niko nyumbani huwa unafanya nifurahie maisha na nienjoy sana.